Jukumu ninayoipenda zaidi kazini ni jukumu ya kuwasaidia wateja. Napenda jukumu hili kwani inanibidi kusikiliza kwa makini. Pia kutoa ushauri kwa wateja wangu. Jukumu hili inabidi uwe na heshima na kufuatilia wateja wako kama wamesaidika kwa vizuri. Jukumu hili pia linabidi unawasaidia wateja wako kuwapa ushauri unaofaa. Na pia kutatua matatizo yote ambayo wakonayo.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

Kazizangu mimi hupanga hivi. Kwanza natambua kazizangu zote. Kaziza nyumba, kaziza ofisi, kaziza shuleni, kazizote. Kisha napanga kulingana na kinau kipa umbele. Nanza na zile ambazo zina ni chutaji zaidi, zile ambazo zinaitaji nimalize mbio, kisha naenda kwa zile zingine. Bada ya hiyo, natengeneza ratiba. Natengeneza ratiba ili iweze kunionesha ni kazi kipi ambacho nafaa kufanya ya kwanza. Bada ya hapo, naweka malengo. Malengo niya kunisaidia kujua, nimefikia wapi. Na mwishoe, nakagua maendeleo. Hivyo ndivyo na vyopanga kazi yangu.

Ndiyo, nimewahi kulima. Nililima nikiwa miaka kumi na nne. Nilikuwa shule ya upili. Sababu yangu ya kulima wakati huo ni kwa sababu nilikuwa na somo la ukulima. Tulienda kupanda vitu mbalimbali kama kabeji, mahindi na maharagwe pia.

Kuna aina mbali mbali za vinywaji baridi ambavyo napenda, lakini kwa hayo yote, ile ambayo inanifuraisha zaidi ni kinywaji cha soda. Soda kina aina tofauti tofauti na zinaladha tofauti tofauti, lakini ile inanifuraisha zaidi ni ile inayoitwa cocacola. Napenda kinywaji hiki sana sana nikiwa nimetoka mahali kuna joto na kikiwa baridi manake hua kinafanya mtu asikie amepumzika na ametulia kabisa akisha kinywa.

Nakaa hadi saa ngapi usiku? Masaa ninayo lala usiku inategemea. Inategemea na wakati ambapo natoka kazini na pia na wakati ambapo nitaamuka asubui. Masaa zingine mimi hukaa hadi saa nne ya usiku. Na pia kuna zile masaa ambayo mimi hukaa hadi saa sita ya usiku kulingana na kitu kinachonieka nikae hadi masaa hayo yote.

Ndiyo, nimewai kuona bahari. Wakati nilipo kuwa chuo kikuu, kuna rafiki yangu ambaye alikuwa akiishi pwani. Pwani, kuna bahari. Kuna wakati mmoja, aliniambia kuwa ananialika niende pwani. Huo wakati ulikuwa mwaka kumi iliopita. Hapo ndipo niliona bahari. Nilifurahia sana kuona bahari.

Ninapenda kucheza na watoto? Ndiyo, ninapenda kucheza na watoto. Sababu yangu ya kupenda kucheza na watoto ni kwa sababu, pia mimi mwenyewe nina mtoto. Lazima niweze kucheza na yeye, ili asikae kuwa ameboeka kila wakati. Kwa hivyo, inabidi nicheze na yeye.

Tukio muhimu ambayo ilifanyika katika maisha yangu ambayo ilikuwa muhimu sana ni wakati nilipomaliza kidoto cha nne. Nikiwa ninangoja matokeo ya mtihani, nilikuwa na imani kuwa nitapita. Ingawaje, walio karibu nami, walikuwa wanadhania kuwa nitanguka mtihani. Nilipopita, nilifurahi sana na baba yangu pia alifurai sana. Kwani alikuwa na imani kuu kuwa nitapita mtihani huo.

Timu gani ya mchezo ninafatilia? Kwa sasa, hakuna timu yoyote ambayo nafatilia. Manake, mimi si shabiki wa mchezo wowote. Lakini, mimi hupenda sana zile timu za hapa nchini. Kama timu ya Harambe Stars inayocheza mpira.

Kumbukumu nzuri ambayo nakumbuka nikiwa mtoto. Ni wakati mzazi wangu baba yangu alikuwa ameaga dunia. Mama yangu alijitahidi kama mwanaume. Na kila wakati wa disemba likizo ya krismasi angejaribu mbele na nyuma ili tupate nguo mpya na vyatu mpya. Tukio hili hua nalikumbuka hadi tukiwa sasa hivi nikiwa mtu mzima.

Ndoto yangu kubwa maishani ni kufanya kazi, kufanya kazi na kupata pesa, niweze kujipanga na mtoto yangu, nimpeleke shule nzuri, niweze kumpeleka shule hadi kiwango ambacho watapenda, niweze kumpatia mahitaji yote ambayo angetaka, na niweze kukamilisha matarajio yangu ya maisha, hizo ndizo ndoto zangu za maisha.

Mimi hupata habari kutoka kwenye simu yangu. Mara nyingi, mimi huwa kwenye simu yangu. Kwa hivyo, habari zinazo fanyika nchini, na zile ambazo zinafanyika nje ya nchi, mimi huzipata mtandauni, na weza kuzipata kwenye Facebook, ama kwenye Google, mahali popote. Wakati mwingine maramoja kwamoja, mimi hupenda kuenda kuangalia habari zinazofanyika kwenye televisheni. Kwa hivyo, napata habari zangu kwa mahali tofauti tofauti.

Nimepata kitabu kipya, tangu wiki mbili. Bado sijasoma, nimekua na shughuli nyingi. Leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu ni muhimu kujua. Napenda kusoma jioni kabla ya kulala. Muya wangu unatulia. Magazeti ninayasoma asubuhi, lakini vitabu ni kwa jioni. Watkto wangu wanaona ni napenda kusoma. Nao wanaanza kupenda. Nitabia nzuri kuwapa. Maktaba ya karibu inavitabu vingi. Nitakwenda wiki ijayo kusoma. Kuna fungua akili. Kujua mambo mapia.

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hi. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakuenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Inamiti mingi. Nitachukua maji. Nisi kauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili nzima. Nilijaribu kuenda asubui lakini siku amka mapema. Nadhani jioni ni wakati nzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote. Nadhani nusu tu, nizifute zile sizitumi, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze programu ya ramani. Pia, ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo, je. Zinafaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaeka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Nyumba inaitaji kusafishwa leo. Vumbi limejaa kila mahali. Nitaanza na chumba chakulala. Nifunge vitanda vizuri. Vyombo vya kuchomea vikohozi. Vinaitaji kunawishwa. Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa. Inaitaji kusafisha bafuni pia. Iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nitafanya polepole. Nitawasha muziki, nifanye kazi ikiwa na furaha, na watoto watanisaidia kupanga vitu vyao. Nyumba safi inatoa amani ya moyo. Ninafikiria nitatumia saa mbili tu. Baada ya kusafisha, tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.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

Msimu wa mvua umeanza ni wakati nzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Arthi iko tayari. Nimeshailima wiki iliopita. Mfua itasaidia mimea kukua haraka. Ninaitaji kunua mbegu mbora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye anambegu zaayina nzuri. Zinaza sana. Msimu huu ni rahama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi, nitaomba watoto wani saidiye kupanda, wajifunze pia, mavunu mazuri ya tatusaidia familia nzima, tutakuwa na chakula cha kutosha.

Nina njaa sana, je nipike nini leo, kuna wali na maragwe hapo jikoni, au nipike pilau, lakini inachukua mda mrefu, nathani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuzi wa mboga, nina thiuma, viazi na karoti, nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na ladha, watoto wanapenda chapati sana. Watafurahia, ninahitaji kwanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.

Jee, nichukue basi au pikipiki leo. Basi nilisalama, lakini linachelewa. Pikipiki ni haraka, lakini hewa ya baridi inanisumbua. Nadhani leo nitachukua basi. Sina haraka sana. Nauli nishilingi miambili tu. Ninafuu. Nitakaa kwenye dirisha. Niangalie mitatu na popitia. Napenda kuona watu na shuguli zao za asubui. Kila mtu anahadithi yake. Station ya basi ikombali kidogo na nyumba, nitatembea dakika kumi, ni mazoezi mazuri kwa mwili, nikifika kazi mapema, nitakunja kabla ya kuanza kazi.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

Weekendi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi, labda niende sokoni kununuwa maitaji nyumbani, au nipumzike tu nyumbani. Nisome kitabu, nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi, hatuja muona kwa mda. Hiyo ni wazonzuri, tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate, na dhani tutafurahi muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia, tumekua na kazi nyingi, nitawaza mpango nzuri, turidhike wote.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu. Nilimnunua jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Nahitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je, niandae ugali au uwali? Nadhani wali ni bora. Unaiva haraka. Nitakata vitunguu vidogo vidogo. Na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole. Wale haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira. Huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tule pamoja.

Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lasima nijiandae vizuri usiku huu. Ninahitaji kukagua ripoti yangu. Nihakikishe, takwimu zote nisahihi. Je, nimeweka maoni yote muhimu?. Hebu nisome tena pole pole. Kuna sehemu kadhaa zinahitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu kadhaa z Zinaeleza vizuri zaidi. Nitaandaa maswali yanayoweza kuulizwa. Niwe na majibu tayari. Suruali na shati la kawaida linafaa aa au, inavyobidi ni vaa tai pia. Nadhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Ninahitaji kulala mapema. Ili ni amke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.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

Mwalimu alinipigia jana. Anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Je ni kweli. Nazima nizungumze nae leo. Yeye anasema amefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema la tofauti. Ninaitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda anacheza sana. Anasau masomo. Nitamueleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bila elimu utakua na shida baadae. Nitakaa nae kesho jioni. Tuangalie kazi zake pamoja. Nitamsaidia kama hana uelewa. Watoto wanahitaji msaada wa wazazi. Sio lazima lawama tu.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

Je niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nathani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa ya kutoka mafutu. Kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri, hebu niandike orotha ni sikosahau kitu chochote.

Ninatamani kusikiliza mziki leo. Ni aina gani inafaa? Lazima mziki wazamani. Ule wavbabavzetu. Kuna nyimbo nzuri za taarabu. Zinaburudisha moyo. Au nisikilize rhumba. Inafuraisha na kunifanya nitake kucheza. Ninamkusanyiko nzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wakupendeza. Ni usikilize. Ukijirudia. Mziki unanguvu ya kubadlisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, mziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Leo ni nahisi vizuri. Nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona. Nitafurahia bila aibu.